Mimi hupendelea mazingira ambayo yana usawa kati ya kujisimamia na kusimamiwa. Napenda kuwa na uhuru wa kupanga kazi na kutumia ubunifu wangu. Kwa sababu hiyo hunifanya nihisi ninaaminika na ninawajibika. Lakini pia siwezi kukataa kuwa kunadhamani kubwa katika kuwa na mtu anaye kuongoza.